Ndiyo, ninapiga kura kwani nimehitimu umri wa kupiga kura. Na vile vile, nimeamini ya kwamba kupiga kura ni haki yangu kama mwananchi. Na vile vile, kuonyesha kuwa mimi ni mzalendo, basi inanipasa kupiga kura.

Mwana biashara mbora zaidi ambaye ninamtambua ni shangazi yangu. Yeye husafirisha bidhaa toka nchini hadi ngambo. Na yeye amenitia motisha sana na ninafuraia sana bidii yake.

Haswa mimi hupenda filamu vya kiswahili. Haswa zile ambazo zinatengenezwa kule bongo. Zina mafunzo bora na pia zinapendeza. Zinaelimisha na kufurahisha.

Chakula cha jadi ninacho kipenda haswa ni kiazi kitamu ni chakula ambacho lililiwa na wazee wa kale na liliwapa sana nguvu na kwa hivyo ni bora sana katika mwili haswa kuongeza nguvu.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kushiriki siku ya kuzaliwa kwangu. Ni sherehe ambao mara nyingi huwa naisubiri kwa huba nyingi sana. Mara nyingi ninaalika marafiki na hata watu wa jamii.

Kwa hakika, sijawai safiri kwa ndege, lakini ni jambo ambalo ninalisubiria sana maana nimefikiria na nimewaza ya kuwa kwa wale ambao wamesafiri kwa ndege, wamepata furaha nyingi sana. Hivyo basi hata mimi ningependa kusafiri vivyo hivyo.

Kuishi hata siku moja bila kutumia teknolojia ni jambo lisilowezekana. Ninapenda sana kutumia tarekilishi na hata simu. Teknolojia ni jambo la kisasa na kwa hakika ni sehemu kuu ya maisha yetu.

Ninapenda sana filamu ambazo zinaangazia maisha ya watu, haswa wale wanaotoka katika maisha ya chini na kupanda ngazi hadi kufikia upeo wa maisha. Haya yananitia motisha na kunitia nguvu tele.

Ninapenda wanyama haswa wale wa porini kama vile simba na kadhalika. Wanyama hawa mara nyingi wanaletea nchi faida kuu sana kwa sababu wanavutia watalii kutoka mbalimbali na hata watali wa humu nchini.

Habari nyingi mimi hupata kutokana na runinga na hata redio. Vile vile mimi ninapenda kusoma majarida mbali mbali. Ninapo yasoma majarida haya ama kusikiza televisheni basi mimi huweza kuelewa na kufahamu yanapo endelea.

Mimi hupenda chai, kwa wakati mwingine pia mimi hukunywa kahawa. Maana vinywaji haya yote mawili yana faida kubwa sana mwilini, na pia ni rahisi kupatikana katika nchi yangu.

Baada ya siku ndefu njia yangu ya kupata mapumziko ni kulala kwenye kochi na kutazama runinga. Vile vile ninaweza kupata mapumziko kwa kusoma kitabu cha hadithi ninacho kipenda zaidi.

Mwezi ambao ninaupenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa kumi na mbili. Mwezi huu huwa na tarehe kadha wakadha ambazo ni za sherehe. Vile vile hua nimefunga kazi, na ninaweza nikaburudika nyumbani.

Ndio, mimi huweka picha zangu mtandaoni, haswa katika mtandao wa Facebook. Ninapo weka picha haya kwenye mtandao, basi wengi hutazama na wengi huweza kunifahamu kama napendeza ama haya pendezi.

Mimi hupenda sana sima. Sima ni chakula ambalo ni maarufu sana katika bara la Afrika. Sima ni chakula ambacho unapokikula basi linakupa nguvu ambalo linakuwezesha kufanya mambo zako zote.

Mimi hupenda sana chai, lakini wakati wa baridi kikali au wakati wa msimu wa kipupwe, basi mimi hupenda kunywa kahawa. Maana inavyojulikana kahawa, huchangamsha mwili na kufanya mtu kuhisi joto.